Ikifika mambo ya ukulima, mimi ni mkulima hodari, naeza sema hivo na ujasiri mkubwa sana, maana nimejifunza ukulima tangu nikiwa mtoto mdogo. Huko kwetu tunapanda mimea kama mahindi ambayo, ni mimea ambayo karibu ya kila mtu, ama hadi majirani, wanashughulika nayo. Halafu tunapanda mimea mingine pia kama maragwe, pia ngano, na hiyo ndo shughuli kubwa sana ya wazazi wangu. Kwa hiyo wamenifunza tangu nikiwa mtoto mdogo, tulikuwa tunaenda shambani wakati ambapo, wa upanzi tunalima, alafu tunapanda mahindi, baada ya muda mfupi, ama kama wiki tatu hivi, ama mwezi mzima tunaanza kupalilia, kutoa magugu pale shambani. Alafu pia tunangoja hadi wakati ambapo yataiva tuna anza kuvuna huwa tunavuna sana sana kwanzia mwezi wa kumi hadi Disemba. Kwa hiyo mimi mambo ya ukulima nayaelewa sana na nimewai kulima hadi wa leo bado mimi ni mkulima.

Hapa kazini kwetu nina malengo mengi sana makuu ambayo ningetaka kuyatimiza kabla sijafika muda wa kustaafu. Na jambi la kwanza ningependa sana kufanya kazi nje ya nchi. Kampuni ambayo nayofanya kazi nayo iko na matawi mengi hapa nchini na nje ya nchi, Afrika na pia nje ya Afrika. Kwa hivyo ningependa sana niweze kufanya kazi nje nchi sana sana hapa Afrika na pia baada ya hapo niweze kufanya kazi nje Afrika huko ulaya Asia na kwingine. Kwa hio kwa sasa mimi najikakamua sana kuwa nafanya kazi bora sana hapa kazini ndio iwapo kutatokea nafasi za kuenda kufanya kazi kwenye matawi yetu mengine nje ya nchi niweze kuchaguliwa. Hayo ndio mipango yangu makuu ambayo natarajia nitayatimiza hivi karibuni.

Neno siri zangu katika simu na mitandao ya kijamii ama vitu vingine ambavyo vinahitaji nenosiri, huwa nimeyaweka salama sana kwa jinsi ambavyo niliutengeneza hizo nenosiri. Kitu cha kwanza niligundua ni kwamba nenosiri linafaa kuwa kigumu kabisa kiasi kwamba mtu hawezi akajaribu hata kuweka nambari zozote ama hata hawezi akajaribu. Kwa hiyo neno siri ambayo niko nayo huwa nimechanganya maneno, alama, neno na alama kwa wingi. Kwa hiyo huwa inahakikisha kwamba mtu yeyote hawezi kujaribu kugundua kwa kuweka weka tu nambari pamoja ama majina yangu ama vitu ambavyo navipenda kama vile siku ya kuzaliwa kwangu ama maneno mengine ambayo anaweza jaribu kuweka kama neno siri ili kufungua mitandao yangu simu yangu ama kompyuta yangu. Kwa hiyo mimi huwa nahakikisha kwamba nimechanganya maneno na alama na nambari ili iwe kigumu kabisa kwa mtu yeyote kujaribu kugundua.

Chumba changu cha kulala huwa liko mbali kidogo na chumba cha kukaa ama chumba cha kupikia. Huwa nimehakikisha kwamba nimeiweka mbali kabisa kwa sababu kuna wakati mwingine naweza penda kulala mchana. Na kama kuna watu ambao wanatazama runinga ama kusikiliza redio kwenye chumba cha kutulia, hiyo sauti kutoka uko chumbani huwa kinaeza sababisha mtu kukosa usingizi. Kwa hiyo huwa nimehakikisha kiko mbali kidogo na mlango wake umeuangalia kando na mlango wa kuelekea kwenye chumba cha kupika ama chumba cha kukaa. Ni chumba kidogo ambayo kinatoshea tu kitada kimoja na kikona dirisha moja pale ndani. Dirisha ambayo mara nyingi huwa nimeifunga sababu niligundua kuwa mbu huwa wanapenda sana kuingia. Hio dirsha ukifungua. Na ni chumba safi, kila wakati huwa nahakikisha kiko safi na napenda sana wakati hakina vitu mingi hata nguo zangu pale huwa najaribu sana kuweka tu nguo kidogo ndio hiyo chumba isikae ni kama kimejaa. Kwa hiyo chumba changu ni chumba kidogo na ni safi, inavutia sana, napenda kuosha ndio kiwe kinavutiavutia vizuri. Kwa hio ni chumba ambacho nakipenda sana.

Hapa nyumbani naweza sema kuna vyumba viwili ambavyo mimi huwa navipenda sana. Mara nyingi utanikuta kama niko na muda wa bure niko mojawapo wa hizi chumba na chumba cha kwanza ni jikoni. Pale jikoni utanikuta mara nyingi kama najaribu kupika vyakula mbali mbali. Sana sana kama niko na marafiki ama wageni mimi huingia pale jikoni alafu nikajaribu ujuzi wangu wa kupika vyakula mbali mbali. Pia jikoni huwa na niko pale labda natengeneza juisi kwa sababu lazima nitengeneze juisi kila siku. Huwa nanunua matunda alafu najtengeneza juisi nyumbani sababu niko na chombo cha kutengeneza juisi hapa. Kwa hiyo huwa mimi sinunui juisi madukani nabeba tu matunda kutoka sokoni alafu najua ni tunda gani nitatengeneza leo kesho ni gani na kesho kutwa nitatengeneza juisi ya matunda gani. Chumba kingine ambacho nakipenda sana ni chumba cha kulala. Huko ni mahali pangu pa kupumzika. Huwa nimepaweka pasafi na salama. Kwa hiyo mi napenda vyumba viwili. Hapa nyumbani.

Mimi na kofia ni kitu kimoja. Ukinikuta na tembea bila kofia, sijui nitakuwa nimefanya vipi. Japo kua kuna muda mchache tu utanikuta kama sijavaa kofia na huo ni wakati ambapo naenda kunyolewa nywele. Maranyingi utanikuta sijivaa kofia ndio nikumbuke kwamba nywele zinafaa kunyolewa. Na nikinyoa nywele hua nazinyoa namaliza kabisa kwa kichwa, panakuwa pasafi. Karibia inafanana kwenye uso. Na huo wakati sina haja sana ya kutembea na kofia kwasababu nywele nimenyoa zote na hua nahisi vizuri kama kichwani hakuna kitu lakini wakati mwingine wote huwa utanikuta tu na kofia. Karibia kila mwezi huwa nanua mimi kofia moja au mbili kila mwisho wa mwezi nikipokea mshahara kuna kiwango fulani ambacho nimetenga sahihi kwamba hiki ni kiasi cha pesa ambacho lazima nitatumia kununua kofia na huwa nanunua kofia aina tofauti tofauti kwahiyo utanikuta chumbani kwangu kuko na kofia nyingi sana sababu napenda kuvaa kofia.

Mambo ambayo mimi huwa nayafanya ili kujitunza ni vingi na ni tofauti. Kwanza huwa na tunza afya yangu kwa kula vyakula bora. Huwa nahakikisha lishe yangu ni sahihi, ni lishe nzuri, ni lishe ya salama. Na nakula vyakula ambavyo vinafaa kwa mwili. Sio vile tu vyakula ambavyo vina patikana. Ama vile vyakula ambavyo vinapikwa haraka haraka. Huwa nakula chakula ambacho nimekifikiria na nikafanyia utafiti, nikagundua kwamba. Hiki ni kichakula salama ni chakula ambacho kina virutubishi ambavyo vinafaa mwilini mwangu. Kwa hiyo kitu cha kwanza changu kufanya ili kujitunza ni kula vyakula bora. Kitu cha pili ni kufanya mazoezi. Huwa nahakikisha kwamba karibia kila siku ya wiki. Huwa nafanya mazoezi angalau maramoja ama kwa dakika thelathini kwa siku. Na nisipofanya mazoezi huwa nahakikisha kwamba nimetembea. Angalau kwa masaa mawili. Kitu cha tatu ambacho mimi huwa nakifanya kujitunza ni kuepukana na watu ambao hawaendani na mimi, ni watu ambao wanaeza nikasirisha ama wakaniudhi. Huwa napenda kukaa na watu ambao wataniongezea maarifa ama nitasoma kitu kutoka kwao. Kwa hiyo mimi huwa najitunza kutokana na mambo ambayo nahusiana nayo. Vile vitu ambavyo havifai kwenye maisha yangu huwa naviondokea kabisa.

Kwa hakika, mimi sio shabiki mkubwa wa mchezo wa kikapu. Japo kuwa najua dunia mzima saa hii inafuatilia sana mchezo wa kikapu kwa karibu. Hivi karibuni niliona kwamba nchi ya Rwanda imejenga moja wapo ya viwanja vikubwa sana vya mchezo wa kikapu. Na kumetokea pia timu kubwa sana ya vikapu hapa Afrika. Na moja wapo inatoka kule Rwanda nyingine ni South Sudan, ama Sudan ya kusini. Lakini kwenye vyombo vya habari nimekuwa nikisikiza sana kuhusiana na wachezaji wakubwa wa mchezo wa kikapu. Sana sana wachezaji hao hutokea nchi ya marekani. Na mwenye anakuja akilini kwa harakaharaka ni Lebron James. Lebron James amekuwa akitajwa sana kwamba ni miongoni mwa wale wachezaji wakubwa wa mpira wa kikapu. Na miaka michache iliyopita pia kulitokea na ajali moja ambaye ilihusisha mchezaji wa mpira wa kikabu ambaye alikuwa anaitwa Kobe Bryant. Aliweza kupoteza maisha yake kupitia kwa ajali ya ndege na hapo ndipo nilieza kujua baadhi ya wachezaji wa mpira wa kikabu. Kwa hiyo nawajua tu wachache wa wachezaji wa mpira wa kikabu kama vile Kobe Bryant ambaye alituacha. Aliaga kupitia kwa ajali ya ndege. Mwingine ni huyo Libron James ambaye bado anacheza hadi wakati wa sasa hivi. Mwingine ambaye bado ni marufu ni Michael Jordan. Michael Jordan anasifika sana mpaka watu wengi siku hizi wananunua vitu ambavyo viko na nembo ya jina Jordan. Kwa sababu huyo mchezaji alikuwa mahiri sana na hako na sifa kubwa.

Mimi napenda muziki ya aina nyingi. Utanikuta asubuhi naanza kwa kusikiliza muziki wa kanisa ama nyimbo za kanisa. Sana sana napenda nyimbo za kanisa ya kiadventist. Utakuta pale nimewasikiza wale wanakwaya wa msanii music group huwa wako na nyimbo nzuri sana. Wakati mwingine pia huwa na wasikiliza wale wanamuziki wa nyimbo za injili kutoka Rwanda ambao wanajiita ambassadors of Christ wako na nyimbo nzuri sana. Arafu labda majioni jioni utanikuta nikisikiliza ina nyingine ya muziki. Labda reggae nikisikiza kina Buju Banton na laki dube hao ni wanamuziki ambao wanasifika sana kwenye upande wa reggae. Pia huwa nasikiliza nyimbo za kale ama rumba. Sana sana wana mziki kutokea nchi ya Kongo wanaimba zile ngoma za lingala. Kama vile Madilu System huyo namfuatilia sana napenda miziki yake kama mziki ule wa ya jaa huwa napenda sana kuna RTC river ni mziki mtamu kabisa alafu kuna nzele huo napenda kusikiza sana mziki kama huo wakati mwingine pia nasikiliza nyimbo za taarab mzee yusufu yuko pale huw nafuatilia sana kwa hiyo mimi huwa nasikiliza aina nyingi na za muziki sina aina moja mbayo naweza sema naipenda. Hii huwa inategemea na wakati na jinsi ambavyo nauhisi wakati huo. Kwa hiyo, mimi napenda muziki ya ina yote. Nachagua tu ya kusikiliza wakati huo, kulingana na nachohitaji wakati huo.

Kwenye maswala ya bustani, hapa nina koishi hakuna bustani kwa sababu tunaishi nyumba za kupanga. Lakini nikiwa nyumbani huwa nimejitengezea bustani langu, lenye likona aina nyingi za maua. Na pia kwenye ukuta wa nyumba ama wa shamba pia, kwenye ule mzunguko huwa nimehakikisha kwamba nimepanda aina nyingi ya maua. Kwa sababu singe penda kukuwa nimejaza tu kwenye bustani pekee. Huwa napenda kwenye nyumba yangu ama mandhari ya pale nyumbani. Yawe yanavutia sana kwa aina nyingi ya mimea, imemea matunda na maua. Kwa hiyo mi huwa napenda kulima bustani kuna bustani nzuri sana. Huwa ukiingia pale yana inanukia vizuri kwa sababu ya maua ambayo yako pale shida tu moja ya bustani ni kwamba huwa inaalika nyuki sana. Na usipojichunga ukiwa pale kwenye bustani unaweza ukakutana na nyuki na wakakudhuru. Lakini hata hivo pia unaweza ukaweka mzinga pale kando na bado uvune asali. Kutokana tu na nyuki ambao watakaoishi hapo na kutumia maua yako kutengeneza ile asali. Kwa hiyo mi huwa napenda kulima bustani sana, iko na manufaa sana.

Kwa hakika, kuishi bila teknolojia inaweza kuwa tatizo kubwa sana. Ila naweza kuishi bila. Kama niko huko kijijini, ni mewai kwenda kule kijijini. Na kuna siku ambapo simu yangu ilikuwa imearibika. Haikua inafanya kazi. Na hiyo ndio ilikuwa teknolojia pekee ambayo nilikuwa nayo. Na pia nyumbani sikuwa na radio. Kwa hiyo nilikaa karibu siku kama wiki mzima bila teknolojia yoyote. Na japo kuwa ilikuwa ni wakati mgumu sana, sikuwa naweza kuzungumza na watu ambao na wajua. Niligundua kwamba mtu unaweza ukaishi bila teknolojia. Bora tu uwe na chakula, uwe na sehemu ya kuishi, na uwe na mahali ambapo unapata kipato chako. Lakini sasa tatizo la wakati huu ni kwamba vitu vingi ambavyo tunafanya vina husiana na teknolojia. Na huwa tunatumia teknolojia kupata kipato. Kwahiyo inakua vigumu sana kuishi bila kwasababu huwezi ishi bila kitu kinakuletea mapato. Ndio maana wakati huu itakuwa vigumu kidogo.

Kwenye maswala ya harufu, nadhani mimi ni kama kila mtu ambaye anapenda harufu nzuri. Harufu ambayo inavutia, harufu kama ile ya marashi, harufu kama ile ya maua. Kuna aina fulani ya maua ukipita tu kando yake halafu unahisi hiyo harufu yake huwa inavutia sana unajiskia kwamba ni kama usitoke pale, ukae pale kwa sababu uendelee kufurahia hiyo harufu. Inaleta maandhari mazuri kwa hivyo mimi hupenda. Sipendi kukaa mahali ambapo huwezi ukafurahia na mahali ambapo hapanukii vizuri. Nama haina harufu nzuri hua huwezi ukafuraia kukaa pale ndiyo maana huwa nahakikisha kila mahali nipo nguo zangu zinanukia vizuri sabuni ambayo ninayoiogea inanukia vizuri na nikiosha hata vyombo ama vitu vyovyote ninavyoviosha nahakikisha kwamba natumia sabuni ambayo inanukia vizuri maana napenda harufu nzuri.

Hapo kwenye chakula cha mafuta ama kisicho na mafuta, inategemea ni mafuta aina gani. Kuna ina mafuta mimi hua nakipenda sana. Kama hile mafuta ya mnofu, wakati na kwenda pale kwenye duka la kuuza nyama, hua nahikisha nimenunua nyamba na ambaye ikona mafuta. Mafuta kwa wingi, hile mafuta laini laini. Ukiangalia nyama hivi na metameta sababu ya mafuta. Na mafuta yenyewe ni yale meupe meupe. Kwa hiyo ni kinunuwa nyama huwa nakikisha ikona mafuta sababu napenda kile mafuta cha ya nyama. Lakini ukirudu huku kuingine mafuta ya kununuwa dukani huwa siyapendi kabisa. Kwa sababu yale si. Si mafuta ya asili, si mafuta ambayo ya metokana na chochote nyama ama eeeeh mimea. Lakini kwa mafuta ambayo ni asilia kama hile mafuta ambayo inapatikana kwa nyama huwa nakipenda sana. Hiki kingine cha kununua dukani huwa na isi kuamba sababu kime pitia kwenye mashine kika tengenezwa na mashine si kizuri sana kwa afya binadam. Kwa sababu siwezi nikaelewa wameongeza kemikali gani na gani ndio maana ile mafuta ikatokea. Kwa hiyo mi huwa napenda chakula cha mafuta lakini kiwe mafuta ya kutoka kwa nyama ama. Ama kwa mnyama hile mafuta ya asilia.

Sababu ya teknolojia, hapa kazini kwetu huwa hatuingii kazini sisi wote. Huwa unaingia kazini kulingana na shughuli zako ambazo unafaa kufanya pale kwenye ofisi. Wengi wetu huwa tunafanya kazi kutoka nyumbani. Maana kuna teknolojia ambayo inatuwezesha kabisa kufanya kazi kutoka nyumbani bila wasiwa wowote. Kwa hiyo, ina lazimu kwamba utafanya tu kazi na watu kutoka ama na timu kutoka mbali. Maanake kuna teknolojia itawakutanisha ni kama tu mkuo karibu lakini kila mtu ako sehemu yake labda manyumbani ama ofisini kwake kwingine mbali. Kwa hiyo mimi hufanya kazi sana kwa karibu na timu ya mbali japokuwa hatupo pamoja lakini kila kitu ambayo inakufanya wanakijua. Na kila kitu wanafanya mimi nakijua kupitia kwenye teknolojia. Kwa hiyo kufanya kazi na timu ya mbali imekua rahisi kabisa. Hakuna tatizo lolote huwezi ukasema sasa sababu yuko mbali kuna kitu hakiwezi fanyika. La hasha, hivi sasa hivi tunaeza fanya kila kitu tu kupitia kwenye mtandao ama kupitia kwenye teknolojia ambazo zinapatikana na ambazo zinatuezesha kwamba tunaeza fanya kazi na watu kutoka mbali kwa urahisi kabisa.

Hapo ukisema kwamba wakati wa furaha unanipoteza kidogo, maana sina wakati mwafaka wa kusema huu ndio wakati wangu wa furaha, lakini nikona wakati wa kupumzika, haimanishi kwamba nikona furaha wakati huo. Inamanisha kwamba wakati huo, staki kujihusisha na kazi, na nataka kupumzisha mwili wangu tu kidogo, na labda kujibu swali kama hii, huwa sijifurahishi, mimi mara nyingi, huwa najituliza. Huwa najitia kwa kazi kidogo, halafu nijitulize. Na labda kwa njia nyingi za kujituliza huwa labda nifanye mazoezi kidogo, kwa sababu inanipa raha. Ama niketi chini sebuleni na nikaangalia filamu moja ama mbili. Ama nikaamua kuenda sehemu kwenye kuna marafiki, tukakaa pamoja, tukaongea, tuka piga hadithi hapa na pale, halafu tunafurahia. Kwa hiyo mimi sina wakati mwafaka wa kusema hu ndio wakati wangu wa kufurahi na hivi ndio jinsi ya kujifurahisha. Hapana mimi niko na wakati wa kupumzika na hivyo ndio huwa nahisi kwamba inafaa.

Kwenye maswala ya kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu, huwa inategemea niya na sehemu ambayo wafanyikazi wenzangu walipo. Nikiwa pale ofisi ni njia rahisi na salama kabisa ya kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu inakuwa tunjia ya moja kwa moja. Labda tu kutane kwenye mkutano hapo ndani ya ofisi. Ama kama nataka kuongea na mfanyikazi mwenzangu mmoja na naenda kwenye dawa karibu nayea ama kwenye dawatilake, halafu tunawasiliana. Lakini kama nafanya kazi ama nataa kuwasiliana na wafanyikazi mwenzangu ambao wakombali na labda hawako kazini siku hiyo, huwa tunatumia njiya simu. Kuna simu ya kazi pale kazini ama pia naeza tumia simu yangu nikawapigia simu. Njia ingine ambayo tunaeza wasiliana na wafanyi kazi wenzangu ni kutumia barua pepe ambayo sana sana hua tunaitumia kwa kufanya yale mawasiliano rasmi. Kama inahusu kazi na kuna nakala ambazo tunataka kutuma hua tunakikisha kwamba tumetumia barua pepe ili kukue na rekodi ya mawasiliano. Kwa hiyo wakati nazungumuza na wenzangu ama wafanyikazi wenzangu, mama njia ya mawasiliano huwa inategemea niya ya ile mawasiliano na umbali ambapo hao wafanyikazi wenzangu walipo.

Kwa sasa hivi siwezi nikasema kwamba nikona rafiki mmoja wa karibu. Mi nikona rafiki wengi na marafiki yao usiano wetu huwa inategemea ni tulikutana vipi na tunafanya nini kwa pamoja. Kwa hiyo huwa siwezi sema nikona rafiki wa karibu maana sina ule ambaye naeza kaa chini hivi nikamuambia siri zangu zote. Hao ni marafiki ambao tumekutana na hao wakati tunafanya shuguli fulani. Na huwa mara nyingi pia huwa tunakutana kulingana na shuguli ambazo tunafanya. Kwa hiyo pale kazini, watu wengi ni marafiki zangu, lakini urafiki huo unaishia tu pale kazini, hua sipendi urafiki ambao unawavuka mipaka maana kuna watu hawajui kulinda mipaka yao, ama hawajui kueshimu mipaka ya watu wengine. Kwa hio mimi huwa sisemi kwamba nikona rafiki wa karibu kabisa sipendi kuwa na mtu ambaye anajua maswala yangu ya ndani kabisa huwa naweka tu mipaka ama tumejuana pale kazini ama uwanjani tukicheza huo urafiki wetu unaishia pale.

Kwenye hali ya kuandika ama kuongea, nikiambiwa ni gani ambayo huwa napenda zaidi. Nitasema labda napenda kuandika sana. Mimi nimegundua kwamba mimi niko na uwezo mkubwa sana wa kuandika, kuliko kuongea. Hata mara nyingi wakati ambapo niko na watu ambao siwajui ama hatujuani vile sio marafiki zangu. Hua mimi ni vigumu sana nikaongea na wao kwa jinsi ambaye inaezafanya tukue marafiki kiuraisi. Lakini nimejikuta mara nyingi wakati ambapo naandika, huwa naweza kujieleza vizuri kabisa. Hadi nikaeleweka na hicho ndo kichu nilielewa mapema sana na kilimekua kikinisaidia kwa maisha. Mara nyingi wakati natafta kazi nikitafuta kazi kwa njia ya maandishi huwa ni rahisi sana niipate. Lakini nikijiwasilisha mwenyewe kwa maongezi huwa ni kama kujitetea inakua vigumu. Kwa hiyo mimi hua nafadhalisha kuandika kuliko kuongea. Kitu kingine na kuandika ni kwamba nimefanya kazi ya uandishi kwa mda mrefu na nimekua nikilipwa ama nikipata kipato kutokana na uandishi. Nimekua nikisaidia watu kuandika mambo mbalimbali. Kuna watu ambao wanapenda kuandika nakalia za vitu tofauti tofauti na huwa nawasaidia na wananilipa. Kwa hiyo mimi hua nafadhalisha kuandika kuliko kuangea.

Asubuhi ya leo hakika nimeamka nikawa nikiwa mzembe, jana nililala nikijua kwamba nitamka saa kumi na mbili asubuhi, halafu nifanye kazi, kuna kazi ambaye nilikuwa naona kufukia labda saa tatu siku ya leo asubuhi nita kuwa nimeifanya na nita kuwa nimemaliza, maana nilikuwa nataka kupata hela fulani na hiyo kazi ambayo nigeamkia kufanya, ni ilikuwa kazi ambayo nafanya na maliza alafu na lipwa, lakini leo nilimejikuta nimelala kabisa. Niligutuka kitu saatisa asubui nikaona kumbe wakati wakuamka haujafika. Kwa hiyo nikarudi kulala na hapo ndipo nililala kabisa. Nikajikuta naamka saa mbili ya asubui. Na hiyo ilinifanya kabisa nijihisi kwamba mi ni mzemba. Na nikihisi nimepoteza hizo hela sababu ya kulala zaidi. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa siku ambao siku anza siku vizuri jinsi ambavyo nilikuwa nimepangia. Ilianza vibaya lakini nashukuru mungu kuamba baadaye baadaye pia nilipata kazi nyingine ambayo niliweza kufanya vizuri na nikapata kipato zaidi hata yenye ningepata asubuhi. Hata hivyo nilihisi kwamba labda tu ningekua nimefanya kazi zote na nimefanya na nimepokea hela nyingi zaidi. Lakini hata hivyo silalamiki najua ipo siku nyingine natajaribu pia.

Kwenye kumbukumbu zangu nakumbuka walimu wengi sana maana nilikuwa na uhusiano mzuri sana na walimu walinipenda sababu ya nidhamu yangu walinipenda juu ya heshma yangu na walinipenda sababu nilikuwa naelewa masomo mengi na wakati huo walikuwa wanagundua kwamba mimi nilikuwa nafanya vizuri kwenye masomo mengi. Kwa hiyo nawakumbuka walimu wengi sana kwenye shule ya msingi na pia kwenye shule ya upili. Ila mwenye amekuja akilini mwangu haraka siku ya leo wakati nimeona hili swali ni kwamba ni ule mwalimu ambaye alinifunza historia pale shule ya msingi. Alikuwa anaitwa Robert Rotich. Huyo mwalimu alinifanya nikapenda somo la historia sana. Hakua anapenda kufuatilia kitabu lakini akija shuleni akija darasani kufunza mada fulani alikuwa na hadithi ama anahadithia. Badla ya kuelezea chenye kiko kwenye kitabu ye alikuwa anajua anajua historia kamili kwa iyo hata alikuwa anaongezea zaidi mbaka mnapata raha. Na alikuwa anajua kusimulia kisa chenyewe mbaka mnakiona kabisa anawachorea taswira mnakiona hapa hapa. Nakumbuka kitu ambacho kilinifurahisha ni wakati ambapo alikua anatuelezea kuhusiana na vita vya pili vya dunia na jinsi ambavyo Adolf Hitler na watu wengine walikua wanahusika. Alifanya mbaka nikaelewa hiyo historia na nikapata uchu ya kusoma zaidi kuhusiana na historia ya dunia. Huyo mwalimu abarikiwe alipo.

Kwenye mambo ya usalama sana sana wakati natumia hivi vyombo vya teknolojia. Natumia mifumo nyingi na sana sana ni ya nenosiri. Lakini haya ya vidole huwa sijatumia. Ama vyombo hivi ambavyo navitumia havihitaji mimi nitumie mfumo wa vidole. Pia nimeona kwamba kumetokea hivi karibuni kuna hivi vyombo vya digitalia kama simu ambavyo na vinahitaji mtu kutumia sura yake ama macho. Kama vyombo vya usalama lakini kwangu bado sijafika hapo ama tuseme hivi ni kwamba mimi hununua bidhaa ambazo havihitaji kazi nyingi vinahitaji tu ukishaweka neno siri lako inakua rahisi kuvitumia kwa hiyo siitumi usalama wa vidole kwenye shughuli zangu.

Kwenye maswala ya chakula, huwa sipendi kula sana lakini naeza jaribu vyakula vipya. Kama ni vyakula ambavyo nahisi ni vinaka kuwa vina vivutia. Na ni vyakula ambavyo vinapatikana tuseme Afrika ya mashariki. Kwa sababu naelewa chakula nyingi hapa Afrika mashariki. Lakini siwezi nikajaribu vyakula vyenye vinaliwa nchi zingine ambazo sivyelewi sana. Sana vyakula vya Asia. Ashia ya mbali kwa huko Japan, Korea na uchina, nimeangalia kuwa wanakula vyakula vya ajabu sana, unakuta wanakula wadudu, unakuta wanakula hadi viura na nyoka. Kwa hiyo, siwezi penda ata kujaribu vyakula vyao. Labda vyakula ambayo vimetengenezwa na mbengu, vimetengenezwa na maharage hivi, nafaka. Nitajaribu vyakula kama hivyo. Lakini ikifika kula vyakula kama nyama, nyama yoyote, siwezi nikajaribu sehemu hizo. Hawa watu ni hatari sana ikifika mambo ya chakula, wanakula wanyama wa ajabu. Na siwezi nikapenda kujaribu. Hata niliona kuwa kuna chakula kinaitwa sushi wa Japani wanakipenda sana. Lakini sushi ni chakula si chakula kiajabu vile lakini ni samaki tu ambaye hajapikwa. Kwa hiyo sioni raha kwenye kukula samaki ambaya hajapikwa. Vyakula kama hivyo mimi siwezi nikavijaribu.

Mambo ya siasa na yapenda sana kwa sababu tangu wa koloni wa toke hii nchi walihakikisha kwa mba wame tuachia mfumo wao wa serikali na mfumo wao na usisha kwa mba tunawachagua wanasiasa kuwa viongozi wetu. Japo kuwa siamini kwenye siasa au siwaamini wanasiasa ama hata huo mfumo wa uongozi ambao tunaita demokrasia lakini haina demokrasia yote maana kuna ulaghai mwingi ambao unaendelea kwenye siasa. Lakini hata hivyo kwa sababu bado napenda nchi yangu na napenda kujua jinsi ambavyo tunaongozwa mimi huwa naongelea sana napenda kuongelesha watu kuhusiana na siasa nakuwaelimisha kwa mambo ambayo hawayaelewi sana sana watu wanachukulia kwamba wanasiasa wanawajali sana lakini mimi huwa nawakumbusha kwamba wanasiasa ni watu wanafiki sana na ni watu ambao wanapendelea wao wenyewe kuwa wanakipato cha juu ama wao wenyewe wanakaa wanakaa kama wanaabudiwa kwa hiyo mimi huwanapenda kuwambia watu wakati unazungumzia mambo ya siasa kwa mba usiamini mwana siasa huyu ni mtu ambaye anajitakia makuu, hakutakii wewe ndiomana unakuta mwana siasa ananza siasa akiwa hohehae. Hana kitu wala ambele wala nyuma lakini baada miaka miwili mitatu hivi yeye ni tajiri wa kujupindukia maana hamejilimpikizia mambo ya uma. Kwa hiyo mimi siasa lazima ni ongele na ni kwa sababu sipendi wana siasa na jinsi ambavyo wanaongoza nchi yetu.